Iwapo nataka kusoma habari kwenye mitandaoni mimi huwa naingia kwenye mtandao ya kijamii sana sana ile ya X ama ya Facebook pia huwa napata habari mtandaoni kutoka mtandao wa WhatsApp na pia kwenye ngungu asante.